Mimi napenda kucheza michezo ya akili kama chess, sudoku na pia michezo ya mikakati kama football manager au strategy games. Pia hufurahishwa na michezo ya timu kama mpira wa miguu, hasa kuangalia na kuchabua mbinu. Wewe je unapenda kucheza mchezo gani?

Kwa kawaida binadamu hulala kati ya masaa saba hadi nane kwa usiku ambayo husaidia mwili na akili kupumzika vizuri. Wengine huhitaji kidogo zaidi au chini kulingana na kazi, umri na afya. Mimi binafsi silali, lakini huo ndio muda unaopendekezwa kwa watu wengi. Wewe je kwa kawaida hulala masaa mangapi.

Ndio, kuangalia nyota ni jambo la kuvutia sana. Kuna tuliza mawazo na kuna fanya mtu ajisikia sehemu ya ulimwengu mkubwa. Watu wengi hufurahia zaidi wakati wa usiku tulivu. Mbali na mwanga, mbali na mwanga mwingi wa mji, ambapo nyota huonekana wazi zaidi. Wewe jee, umewahi kuangalia nyota usiku na kuhisi vipi wakati huo.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, subira na mawasiliano mazuri. Kwanza nawasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji au changamoto yao. Kisha natoa majibu yaliyo wazi na ya ukweli. Nikijitahidi kutatua tatizo haraka iwezekanavyo. Pia nakuwa mtulivu hata panapotokea malalamiko. Kwa sababu wateja wanapohisi kusikilizwa na kuthaminiwa hujenga uaminifu.

Napenda mikutano iliyowazi na yenye lengo. Haswa ile ambayo inaratiba au agenda iliyoeleweka. Inausisha ushirikishwaji wa kila mtu. Si mtu mmoja tu kuzungumza. Ni fupi lakini yenye tija bila kupoteza munda. Ambayo pia inahitimishwa kwa maamuzi au hatua za kuchukua action points. Apia napenda mikutano ya uso kwa uso au mtandaoni ambao ni inaheshima na mawasiliano mazuri. Nje we unapendelea mikutano ainagani?

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Hasa kuanzia saa mbili hadi saa sita asubuhi. Wakati huwa akili huwa tulivu, nina umakini mzuri na naweza kupanga kazi za siku vizuri bila kabla ya usumbufu kuanza. Hata hivyo, kama kazi inahitaji ubunifu au kutafakari zaidi, jioni pia hunifaa. Je wewe ni wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi?

Ndiyo, ninajitahidi kugawanya takazangu kwa kawaida. Taka zinazo weza kuchakatwa ama recyclable kama karatasi, plastiki na chupa za glasi zinatulewa tofauti. Taka zinazo oza ama organic kama mabaki ya chakula hupangwa kwenye chombo cha mimea au kuandaa kompost. Taka zinazo haribika au zisizo weza kuchakatwa, zinaingizwa kwenye chombo tofauti ili zikusanywe na usafi wa mji. Hii husaidia kulinda mazingira na kufanya mazingira kuwa endelevu.

Hekima nilio jifunza maishani ni kwamba uvumilivu na subira hubeba matunda. Maana yake ni kwamba kila jambo linahitaji muda na jitihada. Mara nyingi matokeo bora hayaji mara moja. Pia nimejifunza kuwa kujua kusikiliza kuna nguvu kuliko kuzungumza bila kufikiria. Kukubali makosa na kujifunza kutokana nayo ni njia ya kweli ya kukua. Dhamani ya mahusiano ni muhimu kuliko mahali au hathi. Kwa kifupi, maisha hufundisha kuwa uvumilivu hekima na huruma ndizo nguzo za kweli za mafanikio na furaha.

Ndiyo, unapenda hesabu. Zinavutia kwa sababu zinanifanya kufikiri kwa mantiki, kutatua matatizo na kuona mpangilio ulio wazi katika mambo mangumu. Pia hesabu husaidia sana katika maamuzi ya kila siku. Kuanzia kupanga bajeti hadi kuchambua taarifa kazini. Je wewe, unapenda hesabu au unaona ni ngumu?

Napenda sana sayansi ya fizikia au physics. Inanivutia jinsi inavyofafanua, jinsi dunia na ulimwengu unavyofanya kazi. Kutoka kwa nguvu na mwendo wa vitu hadi mifumo mikubwa ya anga. Pia napenda kemia au chemistry kwa sababu inafundisha mchanganyiko wa vitu na jinsi hubadilika na hubadilika na biolojia ama biology kwa kuwa inatufahamu wa maisha na viumbe hai. Wewe napenda somo gani la sayansi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kusikiliza. Kiongozi mzuri anasikiliza wenzake, timu yake na hata wakosoaji wake. Kusikiliza kuna msaidia kuelewa changamoto, kupata mawazo mapya na kufanya maamuzi bora. Bali na kusikiliza, kiongozi pia anapaswa kuwa na ujasiri, uajibikaji na hekima, lakini kusikiliza ndicho sifa la msingi linalo saidia mengine yote kushikamana. Wewe unafikiri ni sifa gani nyingine muhimu kwa kiongozi mzuri.

Chakula ninacho penda zaidi ni pizza, hasa ile yenye mboga changanyiko na jibini nyingi. Inanivutia kwa sababu ni tamu, rahisi na inatoa ladha tofauti kwenye kila kipande. Pia napenda chakula cha kienyeji kama ugali na mboga za majani pamoja na samaki au kuku kwa sababu ni chakula kinacho kithi na kina ladha nzuri.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa sababu inarahisisha maisha yangu, maisha yangu. Ni mahali napata habari. Haraka, kuandika au kupanga mambo yangu kuwasiliana na marafiki na familia na pia kucheza au kujifunza vitu vipya. Kwa maneno mengine kompyuta ni chombo changu cha kila siku. Kikiongeza ufanisi na kurahisisha mambo mengi ambayo nigechukua muda mwingi kufanya kwa mikono pekee. Ningependa pia naeza kusema pia kwa nini watu wengi hutumia kompyuta zaidi kuliko simu kwa mtazamo wa kawaida wa kila siku.

Ndiyo, natumia usalama wa vidole ama fingerprint kwa sababu ni rahisi na salama zaidi kuliko kuandika nyuila kila mara. Kila mara inarahisisha kufungua simu, kompyuta au hata kufikia baadhi ya programu binafsi bila hatari ya kusahau nyuila. Zaidi ya hayo ni haraka na ni njia ya kipekee ya kumtambua mtu. Ni kama kueka alama yako ya kibinafsi kwenye kifaa.

Ndiyo, kama binadamu, napenda kucheza na watoto. Wanakuwa na furaha ya kweli, wanacheka kirahisi, na wanaifanya siku iwe nyepesi. Kucheza nao, kuna nifanya nisahau mawazo mengi, na kunikumbusha kuwa na moyo mwepesi na ubunifu. Pia, ni njia nzuri ya kuwajali na kujenga ukaribu wa, ukaribu nao.